Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kupanga na kuelewa maelekezo kwanza. Kwanza ninahakikisha ninaelewa vizuri malengo ya mradi kutoka kwa msimamizi wangu. Kisha napanga hatua za kazi, muda wa kukamilisha na rasilimali nitakazozihitaji. Nauliza maswali mapema ili kuepuka makosa na nawasiliana mara kwa mara na timu au msimamizi ili kupata marejesho.

Ndiyo. Napenda kutembea kwa miguu. Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu unisaidia kutuliza mawazo, kuboresha afya, na kupata muda wa kufikiri vizuri. Kutembea unipa nafasi ya kupumua nje ya mazingira ya kazi, kupunguza msongo wa mawazo na kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya.

Kuhusu shuguli za wikendi, kufanya nini Jumamosi, Jumamosi mara mingi nafanya mambo binafsi kama kupanga wiki ijayo, kusafisha kidogo au kufanya kazi ndogo zilizo airishwa. Mahali fulani ninapoenda, wakati mwingine naenda mahali fulani kubadilisha hewa kama kutembea nje au kukaa sehemu tulivu. Unakumbuka mambo ya kawaida unayo yafanya? Mambo ya kawaida ninayo yafanya ni kusikiliza mziki, kwagalia kitu cha kuniburudisha, au kutembea kwa miguu. Nani mnao jiskia pamoja nao wikendi? Nao jiskia nao wikendi najiskia vizuri nikiwa na watu wa karibu, marafiki au familia. Nahitaji kupumzika au kufanya mambo mengi. Kwa ujumla, nahitaji kupumzika zaidi kuliko kufanya mambo yote mengi. Nachagua shughuli chache zenye tulivu.

Nakaribisha wafanyikazi wapya kwa urafiki na heshima nahakikisha wanajisikia huru na sehemu ya timu tangu mwanzo nawasaidia kuelewa mazingira ya kazi, sheria za msingi na namna kazi inavyofanyika huku nikiwa tayari kujibu maswali yao. Pia nawajulisha taratibu kwenye timu nawapa ushirikiano na kuwaheshimisha ili wajisikie kuungwa mkono na waweze kufanya kazi kwa kujiamini.

Aliyenifunza jambo muhimu ni msimamizi wangu wa zamani. Alinifundisha umuhimu wa nidhamu kuwajibika na kuuliza maswali mapema pale nisipoelewa. Somo hilo limenisaidia sana kazini na maishani kwa ujumla kwa sababu linafanya nifanye kazi kwa umakini. Nijifunze kwa haraka na kuboresha mahusiano yangu na watu wengine.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu hunipa utulivu, hunifanya nijisikie karibu na mazingira na hunifanya na hunifundisha uvumilivu na kujali kitu hadi kikue.

Sherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi na tulivu. Kwa kuwa siku yangu ya kuzaliwa ni tarehe kumi na sita mwezi huu. Napenda kuitumiwa nikiwa na watu wa karibu kama familia na marafiki wachache, tukizungumza, tukila pamoja au kunywa kahawa. Wakati mwingine, najipa muda wa kutafakari, mwaka uliopita na kupanga malengo mapya kwangu. Muhimu zaidi ni sherehe kubwa bali ni amani. Shukrani na muda wa maana na watu ninoawahitaji.

Napenda kuvaa nguo rahisi na zinazotoa uhuru kama nguo za kawaida kwa kimombo wanaita casual zinazofaa kila siku. Napendelea nguo safi zisinzo nzito sana na zinazolingana na hali ya hewa kwa sababu hunifanya nijisikie huru nikiwa wakujiamini na utulivu.

Ninapojiandaa kwa mkutano kwanza nahakikisha ninaelewa madhumuni ya mkutano na mada zitakazojadiliwa. Kisha napitia taarifa muhimu, kuandika hoja au mawazo ninayoitaka kuchanga na kuandaa maswali ikiwa yapo bila pia hujiandaa kwa wakati kwa kufika mapema au kujiunga mapema ikiwa ni mtandaoni na kujiweka tayari kisaikolojia ili kushiriki kwa umakini, kusikiliza wengine na kutoa mchango wenye maana kwenye mkutano.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai, hasa chai ya moto. Ninaipenda kwa sababu hunipa utulivu na hunisaidia kuanza au kumaliza siku vizuri. Mara nyingi hunywa chai asubuhi au jioni nikiwa napumzika. Nilijifunza kupenda tangu nikiwa nyumbani, nikiwa na familia yangu, ikinywa kila siku. Baad ya kunywa, chai inaisi nimepumzika mawazo ya natulia na ninapata nguvu ya kuendelea na shughuli zangu kutulivu na umakini.

Timu ya mchezo ninayoifuata zaidi ni timu ya soka. Hasaa zile zinazochezwa kwa nidhamu na mshikamano. Napenda kufatilia mechi zao kwa sababu zinanipa msisimko, kuniburudisha na kunifundisha umuhimu wa kazi ya pamoja. Nikiwa nafuatilia timu, hujifunza kuvumilia ushindi na kushindwa. Na hilo hunipa motisha hata kwenye maisha yangu ya kila siku.

Kutembea mahali penye utulivu na mazingira ya asili. Kama bustani au barabarani. Karibu na nyumbani jioni. Kutembea huko kunisaidia kupumzika akili, kufikiria na kupunguza msongo wa mawazo. Napendelea kutembea jioni au asubuhi wakati kuna upepo mwanana na hunifanya nijiskie mwenye nguvu na utulivu zaidi.

Zingira kwa kubadilisha tabia zangu za kila siku kwa njia rahisi lakini muhimu, najitahidi kupunguza matumizi ya plastiki kutumia mifuko ya kudumu, natupa taka taka sehemu sahihi na kurejesha pale zinazo inapowezekana, pia hupunguza matumizi ya maji na umeme nyumbani na hupendelea kutembea au kutumia usafiri wa pamoja inapowezekana.